Inaimizo ushirikiano katika timu kwa kwanza na mawasiliano ya wazi na ya heshma. Nawakikishia kila mtu anapata nafasi ya kutowa maoni yake bila kuogopa kubezo. Pia, mimi upenda kueka malengo ya moja kukwa moja. Malengo ya pamoja ili mshiriki ajue tunafanya kazi kama timu moja.

Napoanza kazi, jambo la kwanza ninafanya ni kupanga siku yangu na kutangulia na mungu kwa kuomba huangalia ratiba, barua pepe au ujumbe muhimu ili nijue vipaumbele ya vya siku hiyo. Kisha, naweka malengo madogo, ninayotaka kukamilisha kabla ya mwisho wa siku. Pia, nachukua dakika chache kujiandaa kiakili kuhakikisha nina mazingira mazuri ya kufanya kazi. Kama vile dawati kuwa safi na vifaa vyote vipo tayari.

Kitu nilicho zoe zuri lilo lijenga ni kujipanga na kupanga muda wangu mapema. Kila siku, mimi huwanza kuandika mambo muhimu, nayotaka kufanya na kuyaweka mpangilio wa kipau mbele. Hili unisaidia kuepuka msongamano, wakazi na kunipa utulivu wakili. Pia, nimejanga zoe la kujifunza kitu kipiya mara kwa mara, hata kama ni kidogo, kama kusomo kurasa moja au kusikiliza mafunzo mafupi.

Leo hali ya hewa ni ya wastani. Kuna jua lililochanganyika na mawingu kiasi. Joto si kali sana, wala baridi kupitia kiasi. Kwa hiyo, inahisi kuwa ya kupendeza na tulivu. Kwa sababu ya hali hii, nimevaa nguo nyepesi zinazonifanya nijisikie huru na rahatani siku nzima. Mimi binafsi, napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inaniruhusu. Kufanya shughuli zangu bila usumbufu, iwe ni kazi kutembea au kupumzika nje kidogo.

Mara kwa mara, mimi hupenda kuamka wakati wa saa kumi na mbili nanusu hadi saa moja na nusu. Kwa hayo masaa, ninapoamka, kitu cha kwanza ninachofanya ni kupiga dua kwa mwenyezi mungu na kumshukuru kwa kuniezesha kuamka siku ya leo na pia kuikabidhi kazi ya mikono yangu na pia siku yangu kwa ke. Pili, mihufanya mazoezi ya kupumua ilikuweza kuchangamisha mwili. Kisha ninachukua kiamshakinywa na kukunywa. Ili nieze kupata nishati ya kuendelea na kufanya kazi yangu jambo la tatu, huwa napanga ratiba ya kazi zangu au pia masomo wakati ninapoamka wakati wa asubuhi hili hunisaidia kufanya kazi na pia kusoma nikiwa na tija katika siku nzima.

Napenda kununua vitu vinavyo nisaidia katika maisha ya kila siku. Asa vifaa vya teknolojia na mahitaji muhimu. Kwa mfano, napenda kununua simu au vifaa vinavyo rahisisha mawasiliano na kazi. Pia huwa napenda kununua nguo rahisi na zenye kustarehesha. Asa zile zinazo dumu kwa muda mrefu.

Na huwa napenda kwenda madukani asubuhi na mapema au jioni wakati hakuna msongamano mkubwa wa watu. Wakati huu hunipa utulivu wa kuchagua vitu kwa makini bila haraka. Asubuhi, huwa napata maduka yakiwa safi na wauzaji wakiwa na nguvu. Huku jioni nikiwa nimekamilisha shughuli za usiku.

Ndiyo, mimi hufuga mnyama wa nyumbani, hasa mbwa na paka. Uzoefu huo ulikuwa wa kufuraisha nayo kujifunza saa. Kufuga mnyama kulinifundisha uwajibikaji kwa sababu niliitaji kumlisha wakati unaofaa kumtunza na kuhakikisha yuko salama na mwenye afya. Pia kulikuwa na furaha kubwa kuwa na rafiki wa karibu ambaye hunifanya nijisikie nikiwa huru na mwenye furaha.

Katika jamii yangu, mimi hushiriki kwa kushirikiana na watu wengine katika shughuli za kijamii na maendeleo. Kwa mfano, mimi hujitolea kusaidia pale inapohitajika. Kama katika usafi wa mazingira, mikutano ya kijiji au mtaa, na kusaidia watu wenye uhitaji pale panapowezekana.

Ndio, napenda mziki wa jadi kwa sababu unaakisi utamaduni historia na maisha ya jimii. Mziki huu unikumbusha mizizi yetu na unisaidia kuelewa jinsi watu wa zamani walivyoishi na kujieleza. Napenda asa nyimbo zinazatumia ngoma na za asili na za na ala za jadi kwa sababu zinaisia za kipekee na ujumbe wa maana.

Chakula cha jadi ninacho kipenda sana ni ugali pamoja na mboga ya kienyeji na nyama. Ugali hunipa nguvu na hunifanya nijisikie nimeshiba vizuri. Hasa ukiambatana na mboga kama kunde au managu pia napenda nyama ya kienyeji kwa sababu ina ladha ya asili na hunikumbusha mila na desturi za nyumbani.

Njia ninayotumia kupumzika ni kutumia mda kidogo kufanya meditation au kupumua kwa utulivu. Ninapo kuwa na msongo wa mawazo au baada ya kazi nzito na masomo. Mi hujikuta ni kijitenga dakika kumi hadi kumi na tano ni kikaa kimia ni kizingatia pumzi zangu na kuondowa mawazo ya nao kusanyika.

Uwezo ninayopenda kua nao ni kuchanganya ujuzi wa kiakili na ujuzi kiutendaji. Yani kuwa na uwezo wa kufikiri kwa haraka, kutatua matatizo na kufanya maamuzi sahihi. Ningependa pia kuwa na uwezo wa kuwasiliana vizuri na kushirikiana na wengine ili kufanikisha miradi na malengo ya pamoja.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, mimi hufanya baadhi ya mambo muhimu kwanza, mimi huanza kwa kupanga kazi zangu kwa kipaombele, kuhakikisha kazi muhimu zinakamilika kwanza, pia mimi huwakikisha kuwa nafanya kazi kwa kutenga mda maalum bila usumbufu kutoka simu au mitandao ya kijamii.

Huwa, naenda maktabani mara kadhaa kulingana na mahitaji yangu ya kusoma au kufanya utafiti au kupata raslimali mpya. Kwa kawaida, mimi huenda angalau mara moja au mbili kwa wiki na wakati mwengine hadi mara tatu. Asa wakati nina miradi au kazi za masomo zinazohitaji kumbukumbu za kina.

Kufanya uchambuzi wa kina watatizo kwanza na anza kwa kuelewa chanzo chake na ni sehemu gani zinahusika. Kisha, mimi hukusanya taarifa zinazo hitajika na kusikiliza mawazo ya wenzangu. Baada ya hapo, mimi hujaribu kubaini suluhisho tofauti na kutathmini faida na hasara za kila moja. Mara nyingi, mimi hufanya kazi kwa kikundi ili kupata mbinu bora zaidi. Lakini pia huwa tayari kuchukua hatua binafsi pale inapo itajika.

Huwa napanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza kuorodhesha majukumu yote muhimu nilio kuwanayo kwa siku ya za wiki. Kisha, uweka kipaumbele kuwakikisha kazi muhimu zaidi zinakamilika mapema na zile zisizo za dharura zinapangwa baadae. Mimi utumia kalenda au programu za kupanga muda kuonyesha ni siku gani kila kazi itafanyika. Ikiwemo mikutano, ratiba za timu na muda wa mapumziko.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yanayohusiana na ushirikiano wa timu na usimamizi wa miradi. Mafunzo haya yalinifundisha jinsi ya kuweka malengo wazi, kugawa majukumu kwa ufanisi na kushirikiana na wenzangu kwa mawasiliano bora. Pia, nilijifunza mbinu za kutatua changamoto, kufanya maamuzi sahihi na kutumia zana za kidijitali ili kuongeza tija kazini.

Sera ya kampuni ninaiona kuwa muhimu ni ile inayohimiza ushirikiano uwazi na heshima kwa wafanyakazi wote. Sera kama hii inahakikisha kila mtu anajua majukumu yake, anaeza kutoa maoni bila woga na kushirikiana kwa ufanisi bila migongano. Pia, ninaisi sera zinazohimiza maadili mema, usawa na usalama, kazini ni muhimu pia sana. Kwa sababu, hutoa mazingira tulivu na yanayosaidia kuongeza tija.

Chumba changu cha kulala ni cha wastani na kilicho na mpangilio rahisi unao nifanya nijisikie huru. Kuta zake, ziko kwenye rangi ya bluu nyepesi ambayo unipa hisia ya utulivu na amani. Asa wakati wa asubui au jioni. Kitanda changu ni kitanda cha starehe chanye godoro laini na blanketi zinavyofaa kwa hali ya hewa na unifanya nijisikie vizuri nikiwa nimechoka baada ya siku ndefu. Kutoka dirishani, naeza kuona mazingira ya jirani na baadhi ya miti ndogo. Japo linaongeza isia ya amani. Kitu ninachopenda zaidi chumbani ni isia ya utulivu na nafasi ya faraga. Kwa sababu chunga hiki ni sehemu ya kupumzika, kusoma na kutafakari kwa utulivu.

Ndiyo, napenda kukimbia hasa asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ni tulivu. Kukimbia hunisaidia kueka mwili wangu katika hali nzuri, kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa wa mawazo. Pia, hunipa muda wa kutafakari na kupanga mawazo. Hasa ninapokimbia katika maeneo yenye hewa safi. Nilianza kukimbia kama njia ya kuboresha afya yangu na kadri muda ulivyopita imekua tabia ninaofuraia.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa, lakini bado nina uhusiano wa karibu na eneo ilo, kwa sababu wazazi wangu bado wanaishi huko. Nilihama kwa sababu ya masomo na kazi lililonipa fursa ya kukua na kujifunza mambo mapya. Ingawa ninafurahia mahali nilipo kwa sasa hivi, kwa sababu ya huduma na fursa zilipo, ninapopata nafasi napenda kurudi nyumbani kuwatembelea familia na kukumbuka maisha ya awali.

Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Muanga wakati unipa hali tulivu na rafiki. Si wa kupita kiasi unaoweza kuumiza macho au kusababisha uchovu na pia wakati mwingine kuumwa kwa kichwa. Huu mwanga unafanya chumba kiwe na hisia nzuri, kirafiki na kinachofaa kufanya kazi au kupumzika.

Timu bora ya mpira wa kiragbi wa kimarekani ninayoipenda ni New England Pirates Patriots. Naipenda kwa sababu ina historia ya mafanikio nidhamu kubwa na wachazaji wenye ujuzi ya hali ya juu. Kila mara ninapo ona ninaposhiriki kwenye uwanja, hunijengea shauku na furaha ya kuona mpira unachezwa kwa ubunifu na weledi.

Mara nyingi, mimi hufanya wikendi kuwa wakati wakupumzika na kufurahia muda wa binafsi na pia na familia. Kwa kawaida, napenda kutumia muda huu kutembea nje kufanya mazoezi madogo au kuenda kwenye maeneo ya burudani. Pia huwa wanafanya muda huu mzuri wakusoma vitabu kuangalia filamu au kushirikiana na marafiki.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia kufurahia na familia na marafiki wa karibu. Kila mwaka, mi uandaa sherehe ndogo nyumbani au mahali tulivu ambapo tunaeza kula pamoja kucheka na kushirikiana hadithi za furaha. Mara nyingine, napenda kupokea zawadi ndogo au ujumbe wa pongezi kutoka kwa watu wa karibu, jambo linaloongeza hisia ya furaha na kuthaminiwa.

Ndiyo, nimewahi kulima asa katika shamba dogo la nyumbani. Nilianza kulima kama njia ya kujifunza juu ya kilimo na kupata chakula safi. Kwa mfano, nilipanda mboga na kama spinachi, mchicha na karoti. Na mara nyingine matunda mandogo kama ndizi na papai. Kulima kuna nifundisha uvumilivu, nidhamu na jinsi ya kushirikiana na asili. Kwani kila mmea unahitaji muda na utunzaji wa mara kwa mara.

Napenda kuwa mahali tulivu, safi na yenye hewa nzuri kama vile mbuga, misitu midogo au maeneo ya asili yenye miti na maua. Sehemu kama hizi, hunipa amani ya akili, utulivu na nafasi ya kufikiria na au kupumzika. Pia napenda kuwa mahali panapokuwa na mwanga wa kutosha. Na hali ya joto iliyonyooka ili nijisikie raha na starehe. Mahali kama hapa, pia hunisaidia kuchangamsha hisia za ubunifu na furaha na kunifanya nijisikie huru kutoka msongamano wa kila siku.

Utaratibu wangu wa kunywa kahawa ni wa kila jioni. Mara nyingi nikimaliza siku yangu nikiwa bado macho huwa napenda kuwa kunywa kahawa yenye ladha ya wastani, yenye mvuto wa kipekee na mara nyingi huongeza sukari kidogo au maziwa kulingana na hisia yangu siku hiyo. Ninapoipanda hugandisha unga vizuri nikiiweka kwenye mashine au kikombe chenye moto huhakikisha inakaa safi na yenye harufu nzuri.

Ili kujilinda kutokana na vitisho vya mtandao, mimi hufanya hatua kadhaa muhimu. Kwanza, huwa siweki taarifa zangu binafsi wazi mtandaoni, kama namba za simu, anwani, ya nyumba, au taarifa za kifedha. Pia, mimi hufanya kutumia nywila zenye nguvu na tofauti kwa kila akaunti, na mara kwa mara huchagua kubadilisha nywila hizo. Napenda pia kuepuka kubofya viungo visivojulikana au kushiriki taarifa zinazoweza kutumika vibaya.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti yenye unyevu na latha tamu ya asili napenda keki hii kwa sababu inakuwa laini yenye harufu, nzuri na hutoa furaha pale unapoikula. Mara nyingi, mimi hupenda pia keki yenye vipande vidogo vya karanga au siagi ya krimu juu yake ambayo huongeza latha na muonekano mzuri.

Mwezi ninaopenda zaidi ni disemba. Hili ni kwa sababu ni mwezi wa furaha, mapamuziko na kusherehekea matukio maalumu. Wakati huu, hua napata nafasi ya kukaa na familia na marafiki, kushiriki sherehe na kufurahia likizo ya mwishoni mwa mwaka. Pia, disemba unipa hisia ya kutafakari mwaka uliopita kupanga malengo mapya na kurudisha shukrani kwa mafanikio na changamoto zilizo pita kwa mwenyezi mungu.

Mimi ni mtu waku wai kitu mapema hili ni kwa sababu huwa nahitaji kumaliza kazi zangu ama shughuli niliyo kuwa nayo mapema ili kuweza kujiandaa kwa shughuli zingine na hilo hunisaidia kuendeleza ratiba yangu bila kuzuia ama kupata shida yoyote katika ratiba zingine nilizo kuwa nimepanga za siku.

Kumbukumbu ya kutisha nilio kumbuka ni pale nilipopata mashambulizi madogo ya gari wakati wa barabarani. Gari ambalo nilikuwa nimeabiri nilihisi hofu kubwa moyo wangu ukipiga haraka na kutojua ni hatua gani haraka ya kuchukua. Tukio hilo lilinifundisha kuwa makini zaidi na tahathari kila wakati hasaa katika barabara za zenye msongamano.

Mandhari nzuri nilioikumba ni pale nilipokuwa kando ya ziwa Victoria Asubui. Wakati jua lilipoanza kuangaza taratibu juu ya maji, mandhari haya yalikuwa ya kuvutia sana. Maji ya kitafakari mwanga wa jua na ndege wakiruka kwa utulivu karibu na pwani. Nilihisi amani utulivu na furaha ya kipekee huku nikijikumbusha jinsi asili inaweza kukua ya ajabu na ya kuvutia.

Napenda kununua vitu katika maduka makubwa au soko la jirani. Kulingana na aina ya bidhaa ni nazo hitaji. Kwa bidhaa za kila siku, napenda kuenda soko la karibu kwa ni ni rahisi na linabidhaa za kawaida. Kwa vitu maalum, kama nguo vifaa vya elektroniki au vitabu, napenda kuenda maduka makubwa au maduka maalum kwa sababu yana uchaguzi mpana na bidha za ubora.

Tukio muhimu katika maisha yangu. Nipale nilipo jiunga na chuo kikuu. Hii lilikuwa tukio laki pekee kwa sababu nilipata matokeo ya jitiada zangu ya miaka mingi. Na lili nifungua fursa ya kusoma na kuendeleza masomo yangu katika chuo kikuu. Nilisi furaha, fahari na msisimuko mkubwa. Kwani jitihada zangu ziliwahi kulipa.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na ilikuwa ni uzoefu wa kuvutia sana. Mara ya kwanza nilipoiona, nilivutiwa na ukubwa wake, sauti ya mawimbi na upepo mwanana kutoka baharini. Kuangalia maji yakisogea na kurudi kulinipa hisia na utulivu na amani moyoni. Nilifurahia kutembea ufukweni, kuangalia machweo ya jua na kupumua hewa safi.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi huhakikisha nimefanya mambo kadhaa muhimu. Kwanza, mimi huanza kwa kupanga kazi zote na kuzipa kipaombele kuhakikisha kazi muhimu zinakamilika kwanza, kisha, mimi ujipanga, hupanga, muda wa kutekeleza kila kazi, ukitumia kalenda au orodha ya shughuli ili kubaki kwenye ratiba bila kuchelewa. Pia, mimi huchukua hatua ya kuondoa vikwazo na usumbufu kama simu zisizo za dharura au mitandao ya kijamii wakati wa kazi.

Ninapo shughulikia udhaifu wangu kazini hufanya hivyo kwa kutambua kwanza ni maeneo gani ninayo paswa kuboresha. Baada ya hapo, hujaribu kila, mimi hujaribu kupata mbinu za kujifunza na kuimarisha kipengele hicho. Kama kushiriki mafunzo, kusoma vitabu vya kitaaluma au kuomba ushauri kutoka kwa wenzangu wenye uzoefu.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninaye mpenda ni Lebron James. Nampenda kwa sababu ana ubora wakipekee nidhamu ya juu na uwezo wa kuongoza timu yake kwenye mechi ngumu. Nakumbuka mchezo mmoja wa kushangaza nilipo ona ambapo alifanikiwa kushinda mchezo kwa pointi za mwisho zinazo shangaza huku akionyesha usaidizi kwa wachezaji wenzake. Ujuzi unao nifurahisha zaidi ni ubora wake wa kupigia pointi, kupiga pasi sahihi na kuthibiti mchezo kwa ustadi wa hali ya juu. Wakati huwa namuona akicheza nahisi msisimko furaha na motisha kuendelea kufurahia mchezo wa kikapu na kujifunza mbinu zake. Lebro ni mfano wa kuigwa kwa ubunifu nidhamu na ujasiri ndani na nje ya uwanja.

Mara nyingi hua ufanya kukagua barua pepe mara kadha kwa siku lakini si kila sekunde. Kwa kawaida, huangalia barua pepe asubui katikati ya siku na mwishoni mwa siku. Ili kuwakikisha hakuna ujumbe muhimu unao nipita. Hii ufanya niwe na uthibiti wa muda wangu na kuweza kujibu ujumbe muhimu kwa haraka bila kuathirika kwa shugli zingine.

Mara nyingi, mimi uchaji kifa changu mara mbili kwa siku. Mara nyingi usiku na pia asubuwi au wakati napomaliza shugli angu za kazi na masomo. Hii ufanya kuhakikisha betri inaka imeja na kifa kinaaza kudumu bunda wote wa matumizi ya siku hiyo. Wakati muingine, nikifanya kazi nzito au wakati ni na masomo mazito au kutumia kifa kwa mda mrefu. Wenda nikaitaji kuchaji mara zaidi mbili ili kwakikisha haina kuhisha bila nguvu.

Napenda kutumia mda na familia yangu kwa njia ya kushirikiana, kucheka na kufurahia shuguli za pamoja. Mara nyingi, hufanya vitu kama kutembelea bustani kupika pamoja au kucheza michezo ya nyumbani. Jambo linaloongeza uhusiano na furaha. Pia, hufanya kuwa mda wa kujifunza kutoka kwa wazee, kusikiliza hadithi na kushirikiana mawazo.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliana ni uwepo wa uwazi, usahihi na wakati unaofaa wa kuwasiliana. Ni muhimu kuhakikisha kila ujumbe, unaeleweka vizuri bila mkanganyiko na kufika kwa watu sahihi kwa wakati unaofaa. Pia, kipaumbele ni kusikiliza kwa makini wenzako, kuelewa hoja zao na kutoa mrejesho wa heshima na weledi.

Napendelea kuwa mahali pa kimya zaidi kwa sababu kuna nisaidia kufikiri kwa utulivu kupumzika na kufanya kazi kwa umakini. Mahali pa kimya unipa nafasi ya kuzingatia mawazo yangu, kupanga ratba na kukamilisha majukumu bila usumbufu. Hata hivyo, mara nyingine napenda kuwa mahali penye kelele kidogo kama sherehe ndogo au mahali pa burudani, ili kujisikia hai na kushirikiana na wengine kwa furaha.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni kufanya programu za kompyuta na kujifunza AI. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu unahusiana na maendeleo ya kiteknolojia na kunipa fursa za kitaaluma na ubunifu. Na pia inaendana na kosi ninaofanya shuleni. Nilijaribu hapo awali kwa kufuata kosi za mtandaoni na kusoma makala lakini bado na hisi kuna mengi za kujifunza.

Ndiyo, mara kwa mara, mimi hutoa sadaka au mchango. Hasaa kwa sababu ninaamini katika kushirikiana na kusaidia na wengine katika jamii. Hii inaweza kuwa kwa kanisa, mashirika ya kijamii au familia zinazohitaji msaada. Kwa kufanya hivi, ninahisi furaha, kuridhika na sehemu ya mchango wangu katika kusaidia wengine kutoa sadaka pia kufundisha ukarimu, shukran na uwajibikaji, kwani, unakumbusha umuhimu wa kushirikiana na wenzetu.

Ushauri ningeweza kumpa mtu mwingine ni kuthamini muda kufanya kazi kwa nidhamu na kuzingatia malengo ya maisha yaki. Ningesema pia awe mtu mwaminifu, nyenyekevu na mwenye iheshma kwa wengine. Kwani tabia hizi husaidia sana katika kujenga mahusiano wa mazuri na kufanikisha maisha. Ni muhimu kujifunza kutokana na makosa na kushirikiana na wengine ili kuendeleza ujuzi na maharifa.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu inachangamsha akili, hufundisha mkakati na huongeza urafiki. Napenda mchezo kama chess na ludo. Kwani, kila moja hutoa changamoto tofauti na kunisaidia kuboresha ujuzi wa kufikiri, kupanga hatua na kushindana kwa weledi.